Napenda kunywa maziwa, hasa asubuhi au jioni, ninapoyanywa najihisi mtulivu na mwenye nguvu, na hunisidia kuanza au kumaliza siku kwa hali nzuri. Napenda maziwa ya moto, wakati wa baridi kwa sababu hunipa faraja, na wakati mwingine huchanganya na chai au kahawa ili kupata ladha tofauti. Pia napenda kuyanywa peke yake bila sukari nyingi kwa sababu napenda ladha yake ya asili. Maziwa kwangu ni kinywaji ya rahisi lakini chenye manufa na nimeyafanya kuwa sehemu ya kawaida ya ratiba yangu ya kila siku.

Ninapenda sana ugali na mboga za kienyeji, hasa sukuma wiki au kunde, ikiwa imeandaliwa kwa njia ya asili. Napenda ugali kwa sababu hunipa nguvu na hunishibisha vizuri, na mboga za kienyeji hunikumbusha ladha za nyumbani na maisha ya kijijini. Pia napenda nyama ya kienyeji, hasa ikiwa imechemshwa au kuchomwa polepole, ikiliwa pamoja na ugali au ndizi. Chakula hiki hunipa hisia ya urithi na mshikamano wa kifamilia. Hasa kinapoliwa pamoja na familia au marafiki. Kwangu, chakula cha jadi si swala la kushiba tu bali ni kumbukumbu, utamaduni na ladha halisi ya nyumbani.

Nimewai kusafiri kwenye milima na mabuawa ya asili. Kwa mfano, nilipenda sana kusafiri hadi mlima wa Kilimanjaro. Kwa sababu manthari ni ya kuvutia sana, upepo safi, anga ya samawati na hali ya utulivu inafanya mtu ajisikie mbali na msongamano wa miji. Nilifurahia kupanda hatua kwa hatua na kuona mabadiliko ya manthari kadri nilivyokuwa nikipanda ju. Pia nilifurahia kutembelea ziwa zuri la Victoria ambalo maji yake ni safi na kuna wanyama wa porini wa kizunguka. Mahali kama hapo hunipa nafasi ya kupumzika, kufikiria na kushuhudia uzuri wa asili. Nilipokuwa humu nilihisi furaha ya kweli na shukrani kwa mazingira.

Napenda sana kubaki ndani na kufanya shughuli zinazofanya nisikie joto wakati wa baridi kali. Kwa mfano, napenda kunywa kinywaji cha moto kama chai au mazi wa moto. Huku nikiwa nimejifunika vizuri kwa blanketi au koti lenye joto hii hunipa faraja na kunifanya nijisikie utulivu. Pia napenda kusoma vitabu au kutazama filamu wakati wa baridi. Kwa sababu ninjianzuri ya kupumzika na kupeleka akili mbali huku nikibaki ndani ya joto. Wakati mwingine mimi hufanya shughuli ndogo za nyumbani kama kupika chakula kitamu ambacho pia huongeza joto ndani ya nyumba. Kwa ujumla, wakati wa baridi kali napendelea kubaki joto, tulivu na kufanya mambo madogo ya nayofanya nisikie furaha bila kuingia kwenye baridi.

Napenda sana harufu ya mvua. Nilipokuwa mdogo, nilipenda kunusa harufu ya udongo. Unavyokuwa ukiwa unyenyevu baada ya mvua. Inapanua hisia utulivu na kunifanya nijisike karibu na hasili. Harufu hii hunikumbusha amani utulivu na wakati mzuri wa kutulia baada ya shughuli nyingi. Pia napenda harufu ya chakula kinapokuwa kikipikwa jikoni. Hasa ikiwa ni chakula chajadi kinapikwa pole pole, inanifanya ni jisikie njaa na furaha ya ndani na wakati mwingine hunifanya ni kumuke nyakatiza familia na marafiki.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa wekaji wa ratiba na kipa umbele cha kila kazi. Kila jumatatu wa subui, mimi huangalia kazi zote zilo zopo na kuamua nizipi ni muhimu zaidi, nizipi zinaweza kusubiri na zipi zinaitaji kushirikiana na wengine. Hi hufanya nisipoteze muda na niwe na mpangilio mzuri wa kufanya kazi. Pia mimi hujenga vipindi maalum vya kufanya kazi kumakini bila kusumbuliwa kisha na pomzika kidogo katia vipindi hivo. Kwa mfano, mimi huweka saambili au tatu kwa kazi nzito kisha kupumzika kwa dakika kumi au kuminatano ili kuchajiwa nguvu. Zaidi ya hayo, napanga wiki yangu kama orotha ya malengo madogo. Kila siku kuna kitu maalum cha kufanikisha, iwe ni kukamilisha ripoti, kuwasilena na wateja au kupanga mkutano. Kwa kufanya hivo, mwishoni mwa wiki najisikia kuridhika na mafanikio ya kile nilicho kifanikisha.

Napenda kutoa sadaka na michango pale ninapo weza hasa kusaidia jamii mashirika ya misaada au watu wasiojiweza. Napenda kuona jinsi michango yangu inaweza kubadilisha maisha ya mtu hata kidogo kwa sababu ufanya nijisikie kuridhika na mwenye shukrani. Kwa mfano mara nyingi kutoa michango kwa shule za watu masikini, vituwa vya afya au misaada ya chakula kwani napenda kusaidia pale ambapo kuna haja kubwa. Pia hunifundisha ukarimu na kushirikiana na wengine, jambo ambalo ni muhimu sana kwa maisha ya kila siku.

Napenda sana wanyama wakipatano kama umbwa na paka kwa sababu wanapendeza, wanachau urafiki na hunifanya nijiskie faraja. Napenda jinsi umbwa wanavyokuwa waaminifu na wanafurahia kuhusika katika shughuli zako. Huku paka wakinifanya nijisikie tulivu na kupumzika nikiwa karibu nao. Pia napenda wanyama waporini wa asili kama ndege, paa na wanyama wa shamba kama ngombe na kuku. Kuangalia wanyama hawa katika mazingira yao kuna nifundisha uvumilivu, heshima ya asili na hunipahisia ya amani.

Napenda kuboresha michakato ya kazi kwa kupanga, kuangalia hatua kwa hatua na kutafuta njia rahisi za kufanya kazi zifanikiwe. Kila wakati naanza kwa kuchambua jinsi kazi inavyo fanywa sasa, kuona changamoto zinazo jitokeza na kubaini sehemu zinezoweza kufanywa kufanisi zaidi. Pia hujenga ratiba na vipaumbele vya kazi, ninahakikisha kila hatua inaeleweka vizuri na kuondoa hatua zisizo na maana zinazo chukua muda tu. Hii husaidia kuharakisha kazi na kupunguza makosa. Zaidi ya hayo, napenda kushirikiana na wenzangu ili kupata maoni yao juu ya jinsi michakato inaweza kuboreshwa. Maranyingi, wanaweza kuona changamoto au suluhisho ambazo mimi sijaziona.